Stadi muhimu kwenye kazi yangu ni ujue. Ujue dawa, ujue namna ya kuhudumia dawa kwa mgojwa. Utoe maelezo sahihi kuhusu iyo dawa kwa mgonjwa. Ni kati ya stadi moja ambao ni bora na unatakiwa kuwa nayo ukiwa unahudumia wagonjwa.

Ndiyo, naweza kueleza kuhusu kazi yangu. Mikazi yangu ni mfamasia. Jinsi nilivo kuja kuchagua hii kazi, nilichagua kupitia kwa wazazi wangu. Wazazi wangu, wazazi wangu ni daktari. Kwa hio kupitia yeye niliipenda pharmacia. Kitu ambacho nakipenda, zaidi katika hii, ni namna kujua dawa vizuri. Yani kujua dawa kwa ufasaha. Kujua dawa na kujua dawa inafanyaji kazi kwa ufasaha. Changamoto tunayo kutananayo changamoto ni matumizi ya dawa orera. Nikatia changamoto ambayo tunakutananayo sana. Kitu ambacho ningependa kubadirisha ningependa kubadirisha katika usomaji wa hicho kitu ii dawa za wanyama nisingependa ziendelee te na kusoma So, zinapoteza muda na kitu ambacho kingeni ingependa kukibadirisha ni kutengeneza nafasi kwa kila mmoja. Apate nafasi ya kujua dawa inafanya kazi gani. Akiwa na shida flani, anaweza kutumia dawa flani.

Ndiyo, niliwai kushiriki mashindano. Ndiyo, niliwai kushiriki mashindano ya volebo. Habuwa nisho yu kushiriki mashindano ya volebo. Ni mashindano wa mashindano mengini ni mashindano ya kukimbia. Na mashindano ya kuluka. Ni kati ya mashindano ambayo ni mewai kushiriki. Na hata ikitukia sasa hivi naweza nikashiriki.

Vifaa vyangu, navichajisha, navisahisisha. Mara mbili kwa siku, hadi mara tatu inategemea na matumizi ambao nakuwa nayo kwa siku ya leo. Nikiona kazi nyingi, itaenda hadi mara tatu, mara nne kwa siku. Kwa siku, so nitakuwa nahitaji kuvitumia mara kwa mara.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Kwa sababu nikichelewa baadhi ya vitu haviwezi kufanyika mimi ni mtu wa kuwahi kwenye kila jambo. Mimi ni mtu wakuwai. Lazima niwahi ili mambo ni yafanye kazi kwa wakati na kwa wakati sahii na kwa ueledi.

Maktaba, maktaba mara moja naweza nikaenda mara moja kwa mwaka kwa sababu kila kitu na tukihitaji nakipata kwenye vifaa vyangu vya teknolojia. Nakipata kwenye PC, kwenye kompyuta mpakato lakini pia nakipata kwenye simu yangu, simu janja yangu. Kwa hiyo maktaba unaweza kuta naenda mara moja kwa mwaka.

Vedio nyingi natazama mtandaoni. Labda iwe filamu. Filamu hiyo ndo nitaangalia kwenye tv ila video nyingi natazama mtandaoni. Nazitazama zikiwa mtandaoni. Video nyingi na zitazama zikiwa mtandaoni sina sehemu nyingine ambayo ya kuenda kuzitazamia ila nyingi ntazitazama zikiwa mtandaoni.

Timu naopenda ni timu ya Arsenal. Nimeanza kushabikiwa nikiwa mtoto, mdogo. Mchezo naokumbuka ambao ni wa ajabu likuwa ni Arsenal na man United ambao tulifungwa goli saba na Manchester United. Mchezo nao furahia ni mchezo wa Arsenal akicheza na na totenham hotspurs. Najihisi mwenye flaha na amani timu yangu inaposhinda.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kuyajaribu. Yaani niyajaribu kuyafanya, ndo nami nitjifunza. Lakini mengine napenda kujifunza nikiwa kwa mtandao online. Ndio mambo mapya namna ambavyo mimi huwa najifunza hivo.

Kitu ambacho mimi napenda kununuwa, napenda kununuwa bando, bando, la interneti. Lakini kitu kingine ambacho mimi wanapenda kununuwa, napenda kununuwa vitafunuwa. Vitafunuwa, yani vitafunuwa ambavyo vimekaushwa, vizuli kwa kuliwa. Napenda sana kununuwa hivyo vitu, sana.

Chakula mara nyingi ambacho mimi huwa nakula mchana ninakulanga sana ugali. Mchana huwa nakula ugali. Ugali nikipata na nyama lakini ugali nikipata na samaki. Ni kati ya chakula bora ambacho mimi huwa nakula kila siku. Ifikapo mchana. Ndo hua mara nyingi nakula hicho.

Ushauri ambao ningempa mtu anaye anza kazi ni apunguze matarajio makubwa kwa muda mfupi. Inawezekana lakini kupunguza matarajio makubwa kwa muda mfupi. Yani kwamba ndani ya mwezi moja nitanumua gari. Inawezekana lakini ukiwa unategemea kazi peke yake ni ngumu sana.

Sinema spenderei sana. Sinema sana sana ntaenda mara moja kwa mwaka. Kwa soo kila kitu mi nakipata nikiwa kwangu. Kwa hiyo sinema mi naendaga mara moja kwa mwaka. Sina siendagi tena mara nyingi mara moja kwa mwaka. Kwa soo kama ni filam naziangalizia nikiwa nyumbani.

Habari nazipata kupitia mitandao yangu ya kijamii. Ndio huwa sanasana napata habari. Lakini nyingine huwa nazipata kupitia kwenye mifereji ya tv. Iyo ni mojawapo ya habari ambazo huwa namna navyozipata mimi ila nyingi nazipata kupitia mitandao yangu ya kijamii.

Yoga ndiyo niliwahi kufanya na nimewahi kufanya yoga, ukifanya yoga unaanza siku yako ukiwa unajihisi vizuri sana yoga ndio nimewahi kuifanya ambayo ni nzuri sana kuifanya wakati wa asubuhi lakini pia unaweza kuifanya wakati wa mchana lakini ukiwa sehemu yenye ubaridi sehemu yenye upepo either ikawa ufukweni.

Ndiyo, napenda asali. Asari napenda sana. Napenda asali kulia mkate, lakini pia napenda asali kuchanganya kwenye chai. Moja wapo ya nanilinzuli. Lakini asali ni nzuli tena kama kuinywa ikiwa yenyewe bila kuchanganya na kitu chochote.

Mtandaoni nalinda faragha yangu kwa kutopost faragha zenyewe lakini pia mtandaoni nalinda faragha kwa kubadilisha nywila nywila mara kwa mara nenosiri huwa nalibadilisha sana nywila huwa naibadilisha sana.

Shirika langu napenda ubinadamu kwanza kwanza wametanguliza kitu binadamu nduo kitu ambacho napenda sana. Ukitanguliza ubinadamu na ware watu ambao unafanya nao ukazi, watakipenda kile kitu wanachokifanya.

Michezo ya video hamna, mi sipendi kucheza michezo ya video. Sana sana mi huwa michezo yangu ni football kukimbia. Na volleyball. Hila michezo ya video hamna, mi sio mpenzi wa hiyo michezo. Na sidhani kama naweza nikaicheza, nasintoicheza.

Mimi picha napiga picha mara nne kwa wiki. Napiga picha mara nne kwa wiki. Kwa itategemeana katika hali ya mazingiragani ninayo kuwa nimeenda ila napiga picha mara nne kwa wiki. Ndo huwa napiga picha.

Keki nayopenda keki ilio tengenezwa kwa chocolate ni keki moja wapo ambao mi naipenda zaidi. Keki iliyo tengenezwa kwa chocolate ni keki ninayopenda naipenda sana. Naipenda huitumia na hata kutengeneza utengenezaji wake naupenda mwenyewe.

Ukuta wa chumba napenda langi, langi ya, ukuta wa chumba changu napenda langi nyeupe, lakini pia napenda langi ya maziwa, au kwa lugha nyingine inaitwa glei, langi ya glei naipenda sana kwenye ukuta wa chumba changu.

Kuhusu siasa, ndiyo. Napenda kuzungumzia kiasi lakini. Siedi sana kwenye siyasa lakini napenda sana kuzungumzia ila kiasi. Pare napopajua na pare mbapo sipajui nitaitaji kujua. Ila pare napopajua nitapenda kupazungumzia kuhusu siyasa.

Lengo la muda mrefu kazini ni lengo la kuhakikisha asilimia hamsini kupunguza zaidi ya asilimia hamsini ya antibiotic resistance. Usugu wa dawa, yaani usugu wa dawa ni ndio malengo ya muda mrefu. Kuhakikisha jamii, ina tunapunguza asilimia zaidi ya hamsini kwa usugu wa dawa.

Kitu ambacho huwa nakifanya kabla ya kulala kwanza huwa naomba, yaani namwomba Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kuanzia asubuhi hadi kufika jioni kisha huwa namwomba kwa ajili ya ulinzi. Baada ya hapo, kitu kingine ambacho huwa nakifanya, nitaandaa vitu vinavohitajika kwa ajili ya kesho kuenda navyo kazini. Ntaandaa nguo, baadhi ya vitabu, ili niweze kuenda navyo kazini.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni motisha baina yetu wafanyakazi. Motisha hata shirika au ofisi yenye inaeza kaa inatoa motisha baina wafanyakazi. Na utoaji wa motisha huwa inatusaidia sana kutupa morali ya kufanya kazi.

Redio ndio napenda kusikiliza, napenda sana kusikiliza redio redio hupata baadhi ya taarifa ambazo nyingine hata kwenye mitandao ya kijamii huwa hatuipati sanasana redio inafuata taarifa zilizoko chini kabisa huku sehemu ambazo hata unakuta hata watumiaji wa mitandao ya kijamii ni wachache.

Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea, mazingira yalio na upepo, yani kufanyia kazi kwenye bustani, kufanyia kazi nzuri, iyo ndio mazingira mojawapo ambao mi nayapendelea kazini. Lakini pia mazingira mengine ambayo nayapendelea kukiwepo na umoja ni aina mojawapo ya mazingira kazini ambao huwa nayapendelea.

Ndio kitu cha thamani huwa nakihifadhi. Kwa sababu bila kukihifadhi kitapotea na kitashuka dhamani. Kwa hivyo mimi, kitu cha thamani chochote, niwe nimekinunua mimi niwe nimepewa, nitakihifadhi. Kitu chochote cha thamani, lazima nikihifadhi.

Mkate naopenda ni mkate ya brown. Ndo mkate pekee ambao nao naupenda kuutumia So mkate unakuwa umepunguzwa baadhi ya sukari nyingi. Na ndo mkate ambao kwa afya ndo kwangu naona ni mzuri zaidi.

Ndiyo, huwa nayafwata matukio ya kimataifa. Kama ni tukio la kijamii, la kimataifa, nitalifwata. Kama la kisiasa, napenda kusikiliza na napenda kuyafwatilia. Uwa na yafata ya matukia kima taifa. Iwe la kitamaduni, iwe la kibiashara, nitapenda, kulifwata. Kama laki mataifa.

Kitu ambacho wana kifanya kupunguza matumizi ya plastiki ni kuhakikisha na nunua vitu ambavyo havijapakiwa, havijasindikwa kwenye plastiki husika. Kwa hivyo nitahakikisha na nunua hivo vitu lakini pia, nitahakikisha plastiki zote zile nazo zitumia, zinachomeka.

Somo nilopenda shuleni ni somo la fizikia lakini na somo la biolojia. Ndiyo masomo pekee ambayo mimi niliyapenda shule. Na ndio masomo yamenifanya kuwa nilipo kwa sasa. Ndio masomo ambayo nilikuwa nayapenda masomo ya sayansi. Somo la biolojia na fizikia.

Wanyama wote nimi siwapendi. Paka au mbwa na siwapendi. Mbwa paka siwapendi, kwa sababu gani? Paka tabia zake ni za kusogea karibu na wa binadamu, mbwa. Mi napenda sana wanyama wa kufuga ambao nta ntanufaika nao, ng'ombe, mbuzi, ila paka na mbwa sipendi.

Jukumu ninalolipenda kazini ni jukumu la kufanya kazi maalumu, kazi za siri, kazi maalumu, ndio jukumu pekee ambalo mimi ninalipenda kazini. Kwa sababu, nitakuwa na uzoefu wa vitu vingine zaidi, zaidi ya zile kazi ambazo zimezoeleka. Nitakuwa na ubora na zile kazi nyingine.